Mwezi ni naupenda katika mwaka ni mwezi wa kumi na moja. Kwa sababu huo ndio mwezi niliozaliwa. Huo ndio mwezi huo nashelekea siku yangu ya kuzaliwa. Na kwa sababu hiyo ndiyo mana naipenda sana. Ni moja wapo ya mwezi ambao na utamini sana.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn, lakini kwa sasa, nimekawiya sana, imechukua muda bila kula popcorn. Karipu sahi ni mwaka moja, lakini hapo awali nilikuwa naipenda sana. Nawezazema niju ya kubadilika kwa shuguli, na mambo yangu ya kufanya kwa siku, huwa hata sifikiri sana kutumia popcorn. Ila hapa wali nilikuwa nazipenda sana, nilikuwa napenda sana kula popcorn. Hata mara mbili kwa wiki, mara tatu kwa wiki ila kwa sasa, tangu shuguli zibadilike imebidi kuna mambo siyafanyi kabisa.

Mradi mpya wa kazi, naanza kwa maombi, na pia naanza kwa mipango. Unajua kwa kawaida, uwezi fanya kazi bila mpango. Sasa, uwa naanza kazi zote kwa mpango, hata kama ni mradimpya lazima ni pange, ni jinsi gani takavyo yaanza, ni jinsi gani takavyo yifanya. Ni jinsi gani, ni takavyo iendeleza. Ilikue kazi ambayo ni mara na ambayo ni nzuri.

Chumba changu cha kulala si kikubwa vile. Ila inanitosha kwangu mimi. Kuta za chumba changu cha kulala ina rangi ya uweupe ina rangi nyeupe na nazipenda sana hizo rangi. Kitanda changu huwa nakirembesha huwa nakitandika vizuri. Ninakipenda. Ni moja wapo ya vitu ninavyo vipenda sana chumbani kwangu kwa kuwa hua napenda sana kupumzika chumbani. Naweza kuona miti nikiwa nimekaa katika chumba changu cha kulala. Naweza ona miti nje ndege zikipeperuka ya ndege wakipeperuka pia. Na kitu ambacho kinanipendeza sana katika chumba changu ni kitanda na kijibati kilichoko kando ya kitanda. Huwa naitumia kueka vitu zangu za maana na vitu zangu za thamani sana Masa na vitabu vya vya benki. Vitabu vyangu vya benki.

Naamu, nimewai kufanya yoga na ni kitu ambacho nakifanya karibu kila siku. Tangu ni yanze kuyufanya kwa sasa ni mwezi moja na wiki mbili. Kila siku asubui kabla niyanze kazi zangu huwa nafanya yoga. Ndipo naenda kuoga, ndiyo naezanza kazi zangu zingine za siku. Huwa napenda sana kufanya yoga inanisaidia na inasaidia mwili kuwa pia mchangamfu na akili iko kwenye hali nzuri na ki jumla afya ya kimwili pia inanisaidia sana.

Tabia ambayo naweza sema ninayo ipenda kwa wengine sana sana kwa marafiki wangu wa karibu ni utulivu na kuongea mambo ya maana utulivu yaani kumaanisha si watu wa paparapapara mingi yaani kuongea kwingi bila kitu cha maana. Ndiyo, napenda wale ambao wakona utulivu na wakiongea wanaongea mambo muhimu kama mambo ya pesa, mambo ya biashara, biashara za maana, mambo ya maendeleo.

Wakati umeme unapokatika, ikiwa sijachoka sana, huwa natoka naenda kutembea. Na pia ikiwa ni mchana, huwa natoka naenda kutembea kidogo. Pia ikiwa umeme imepotea umeme unapokatika na huo wakati unapata nikiwa kwa nyumba na pia nahisi uchovu na huwa naingia kulala huwa napenda kulala sana. Sana sana wakati umeme unapokatika napumzika.